Ninaboresha michakato ya kazi kwa kutumia njia rahisi sana kama za kimfumo na zinazo pimika kama kuchambua mchakato uliopo najiangalia ni hatua zipi zina chukua muda mwingi na kurudiwa au kusababisha maka makosa kuondoa vivi visivyo ongeza dhamani na kueka viwango Natengeneza taratibu zilizo na wazi ili kila mtu afanye kazi kwa mtiririko unaofanana.

Kuvaa nguo zinazokinga, nguo zenye mikono mirefu, rangi nyeupe na kofia kulinda ngozi thidi ya miale ya jua kutumia mafuta ya kujikinga na jua kama sunscreen, kuepuka jua kali sana na kujaribu kutoka nje kutoka nje sana kati ya sekunde saa five asubuhi hadi saa nne alasiri ambapo jua haliko kali na kutafuta kivuli pia.